Ninacheza mara nyingi na marafiki zangu wa karibu. Tunakutana wakati wa mapumziko au baada ya kazi kisha tunacheza michezo mbalimbali kama vile mpira draftee au michezo ya simu kucheza pamoja hutusaidia kufurahia muda kupunguza msongo wamawazo na kuimarishu urafiki wetu pia hunifanya nijisikie mwenye furaha na mwenye nguvu baada ya siku ndefu ya shughli.

Ili kuwa na neno siri imara na salama, unapaswa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, namba pamoja na alama maalumu kama asilimia. Hakikisha neno siri lako ni refu likiwa na angalau wahusika kumi na mbili hadi kumi na sita njia rahisi ni kutumia sentensi fupi badala ya neno moja. Muhimu zaidi ni kuepuka kutumia tarifa binafsi kama jina lako au tarehe ya kuzaliwa kwani ni rahisi kukisia. Kwa kufanya hivi, unalinda akaunti zako dhidi ya wadukuzi kwa usalama zaidi.

Mimi huwasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa njia ya uwazi, heshima na ushirikiano. Kila siku, tunatumia zana za kidijitali kama barua pepe na whatsapp kwa ajili ya uratibu wa haraka. Lakini pia mimi hupendelea mazungumzo ya ana kwa ana, tunapohitaji kutatua maswala magumu au kupanga mikakati ya pamoja. Pia mimi ni msikilizaji mzuri na ninahakikisha nimelewa maelekezo kabla ya kuanza utekelezaji ili kuepuka makosa. Nina jitahidi kutuwa mrejesho kwa wakati na kushiriki mawazo yangu kwa staha ili kusaidia timu yetu kufikia malengo yake. Mawasiliano mazuri ndiyo siri ya mazingira ya kazi yenye furaha na tija.